Ndiyo, napenda hesabu. Hasa, hasa kusaidia watu kuzielewa kwa urahisi. Naeza kusaida kuanzia msingi hadi maswali magumu napenda hesabu kwa sababu inanifanya sana hili kujumuisha ama kutoanisha. Kwanza kwanza mambo ya kisayansi imenisaidia sana.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan. Wengi umchukulia kama mchezaji bora zaidi kwa muda wote kwa sababu alishinda mataji sita ya NBA na Chicago Bulls alikuwa MVP mara tano alikuwa mshindani mkubwa na mfungaji hatari ali badilisha kabisa umaarufu wa mpira wa kikapu duniani hivyo mimi na namcgagulia ningefurahia sana kukutana na yeye ana kwa ana nimwone.

Napenda sana kupiga picha ili kuhifadhi kumbu kumbu. Picha hunisaidia kuwakilisha matukio muhimu kama arusi likizo kuzaliwa au afla za familia. Zinakuwa kumbu kumbu zisizo weza kusahaulika. Vile vile huonyesha hisia na ubunifu. Kupiga picha ni sanaa inayowezesha mtu kuonyesha hisia mawazo na mtazamo wake. Vile vile kujifunza na kuelimisha. Zinaweza kuelimisha hadithi historia au mambo ya kielimu picha naipenda sana kwa kuniongeza kuelewa mazingira kupiga picha hunisaidia kuona uzuri na maajabu ya dunia wanyama mimea na mathara.